Barua pepe zangu ni nyingi sana, nimepokea miamoja leo tu, je, niziseme zote, nyingi ni matangazo tu, sio muhimu, nitazifuta bila kusoma, lakini kuna kadhaa, zinahitaji majibu ya haraka, nitachuja kwanza, niangalie zipi ni muhimu, zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza, nitazibu moja kwa moja, zingine nitaazimia kwa badaye, ni nahitaji mfumo bora wa kusimamia barua Labda ntatengeneza folder Nipange kwa aina barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote kazi hii inachukua muda mwingi sana Nadhani saambili kila siku ni kwa barua pepe tu.